Mimi ninafahamu kwamba. Kwa maeneo yangu ya hapa Tanzania, jioni inaanzia saa kumi na moja, ninapotoka kazini pale ni saa kumi na moja, mpaka saa moja ndiyo jioni. Kwa hiyo, huwa nauchukua ni sehemu ya kupumzika. Inapofika saa kumi na moja jioni. Kwanza ni sehemu ambayo natakia niwe nyumbani. Kwa namna yoyote ile, ninapaswa kuwa nyumbani kwangu. Kama nipo barabarani au nimeenda sokoni au nipo kazini, natafuta usafiri moja kwa moja narudi nyumbani kwangu. Nikirudi nyumbani kwangu nakaa natulia, baada ya saa moja mfano saa kumi na mbili, ninajiandaa, ninatoka, ninajiandaa, naanza kupika, naanza kupika chakula cha jioni ili ikifika saa moja, saa moja na nusu, niwe nimemaliza kuanzia kuwakaribisha watu mezani. Baada ya hapo ninaoga, nikimaliza kuoga ninaita watu mezani, tunapata chakula ambayo inakuwa tayari ni saa mbili. Tukishakula chakula cha jioni kile. Basi naenda kupumzika, muda wangu mimi inakuwa ni wa kupumzika naingia chumbani. Kama nafanya ibaada namshukuru mungu kwa ajili ya maombi ya kila siku. Namshukuru mungu kwa kunivusha siku hiyo, nasali, namshukuru mungu. Hayo ndiyo mambo ya msingi ambayo mimi binafsi ninayafanya. Kuhusu sherehe za jioni, sizipendi kwa kweli. Naona zinanisumbua. Sherehe labda saa kumi na mbili. Mimi napenda mtu anitaarifu bwana sherehe itafanyiwa kuanzia saa tano asubuhi. Mpaka saa tisa, kisha nirudi nyumbani kupumzika nijiandae na siku inayofuata. Lakini pia kuhusu kujieleza jinsi ambavyo ninajiandaa kulala. Ni rahisi, sina familia, sina watoto, naishi peke yangu katika nyumba yangu. Ninapokuwa kama nipo nyumbani kwenye nyumba ambayo tunachangia na ndugu zangu, huwa ni rahisi kwangu mimi. Muda wa kulala kujiandaa na kulala huwa ni tofauti na muda ambao nautumia nikiwa mimi peke yangu. Hapa peke yangu ninapoishi. Ni rahisi tu, naanda chumba changu vizuri, natandika, napanga chumba vizuri, natandika nalala. Ni rahisi sana kwangu mimi. Mimi jioni naona ni nzuri kwa sababu napenda kupumzika. Napenda kupumzika, napenda kutuliza kichwa changu, sipendi kutumia simu kufika muda wa jioni, sipendi kabisa, napenda nazima simu kabisa mpaka kesho asubuhi ili kichwa changu kipate kutulia, sipendi taarifa mbaya ndiyo maana ninazima simu, nazima simu ili nisipokee taarifa yoyote ile mbaya, ya kuumiza, ya kushtukiza, ya furaha, napenda nipokee asubuhi, siyo jioni, nikipokea jioni itanifanya usiku nisilale. Kwa hiyo mimi napendelea zaidi muda wa jioni kuzima simu ili nipumzike kwa utulivu. Asante.

Kapla ya kulala, mimi ni nahakikisha kwamba sina mtu yoyote ambao ni na miadi naye kukutana, wala kufanya kitu chochote. Kwa hiyo ninaporudi nyumbani kwangu naakikisha naandaa chakula cha jioni na kula na pum. Naangalia taarifa za msingi, ikiwa zime, nimemaliza kila kitu. Ikifika saa mbili nazima simu kwa maana ya kwamba sihitaji kupata taarifa yoyote ila nahitaji utulivu ili nijiandaye na kulala naandaa mazingira yangu ya chumba vizuri napumzika mambo mengine yaanaendelea.

Napenda zaidi kuona maendeleo ya teknolojia. Maendeleo ya teknolojia ni muhimu sana katika jamii yangu. Katika jamii ambayo ni ya kijijini na watu wengi wamezoea kufanya kazi kupitia analojia. Teknolojia wameitupa bado hapo katika mambo ya kizamani. Kama wangibadirisha mwenendo zao, kazi zao za kila siku wa katika kwenye teknolojia, ajira zingekua nyingi na umasikini ungepungua kwa hali ya juu sana. Kwa mimi binafsi, ninaona kuamba, kitu peke ambacho nabando kiona kwenye jami yangu au maendeleo, maendeleo ya teknolojia, teknolojia katika nyanja ya zote, kuchukulia teknolojia katika nyanja ya usafiri, usafiri na mawasiliano. Kukiwa kuna mawasiliano ambao ni sahihi, mawasiliano ya uhakika. Mfano, mitandao haigomi, haisumbui. Ukitaka kuwasiliano na mtu, unampigia simu na tarifa zinafika bila ya kusumbuka vocha wala kifurushi. Bei za kifurushi zikua ni ndogo kila mtu ata wasiliana. Tukija kwenye mitandao hivo hivo kununua hivi mitandao kununua vifurushi kwa ajili ya kujiunga na mitandao mbali mbali kusoma tarifa habari za kima taifa kwenye mitandao ya kijami mbali mbali. Utaona kwamba ni muhimu sana vifurushi hivi kapungua bei ili kila mwananchi au kila kijina ambo anadhani ni muhimu kutafuta kipato chake. Anaweza akashiriki vizuri na kufanikiwa. Hii itasaidia kwamba kila kijana ataweza kupata uchumi ya endelevu na swala zima la umasikini katangaza jamii itapungua. Tukija hatika swala zima la usafiri. Usafiri pia bado ni changamoto hakuna vimbo vya usafiri ya serikali maeneo ambao tupo. Tunatumia garama kubwa sana kutoka kwenye eneo mweja kuenda eneo jingine. Kwa ya maendeleo ya usafiri ya kipatikana yatapungua garama au serikali kapunguza garama za mafuta. Wananchi tutapata kusafiri utoka eneo mmoja kuenda lingine kutafuta furusa. Na uchumi utaendelea. Safari mfano ujensi wa barabara zarami utasaidia pia So lazima la usafiri na itapelekea maendeleo makubwa sana katika jamii zetu.

Ndiyo, kwa kiasi kikubwa, ni napenda sana kufanya kazi nyumbani kwa sababu zifuatazo. Ina nirahisishia zile kazi kama nikizifanya na kuwa sipotezi muda, mara kwenda kutembea eneo moja au eneo jingine. Kwa mfano, kuchukulie mimina ishi kituo A na kufika kazi ni kituo S. Unaweza ukaona namna ambavyo kutoka A mpaka S utatumia saa moja. Kwa ngumimi huo ni upote za jiwamuda. Lakini kama nikiwa na kazi a mbayomtu unafanyia nyumbani, nitajikuta kwamba ninapenda kufanyia kazi nyumbani. Mfano kazi hizi za kiofisi ambazo hata ukiwa nyumbani unaweza kufanya, zinanivutia zaidi kuzifanya nikiwa nyumbani. Lakini pia, inanirahisisha kupunguza gharama. Gharama za usafiri, gharama za kununua chakula, na gharama nyingi sana tuza po barabarani. Inanisaidia sana, mimi napenda sana. Kama nikipata kazi ambayo nafanya nyumbani, nitafurahi sana. Na hata wewe pia ukiniajiri uka nipa kazi ya kufanya nyumbani nitafurahi sana, maanake utakuwa umenipunguzia gharama na mzigo mkubwa sana wa kimaisha.

Jambo la muhimu kwangu mimi, hasa jambo la kidini, ni jambo linalohusu kusaidia watu, kuwa na moyo wa kutoaa sadaka, ni jambo ambalo linanivutia sana, mfano kusaidia watoto yatima, ni jambo ambalo katika dini limesisitizwa sana, kwamba watu wakisaidia watoto yatima, watapata baraka za mwenyezi Mungu subuhana uwa taada. Mwenyezi Mungu mtukufu, mmiliki wa daraja la enzi. Hivyo basi, ninapeda sana swala nzima la kusaidia watoto, kusaidia watoto yatima, kusaidia watu wasiokuwa na uwezo. Ni vitu ambavyo mimi ninavipenda sana na vina nivutia sana. Na ninajikuta muda mwingi, ninapopata pesa hata kidogo, ninaenda kugawana na wenzangu. Kwa hiyo, jambo hilo la kwanza la kusaidia watu. Jambo la pili, ni jambo la ibada, kufanya ibada ya kuswali, ni jambo ambalo nalipenda sana sana sana. Kuswali ni muhimu na inakukaribisha wewe na mja na Muumba kuongea kwa wakati wote katika mambo yanayohusia na mambo ya kiroho, mambo mazuri sana. Hivyo mwanadamu unakuwa katika hali ya usalama, hali ya utulivu, hali ya isiyokuwa na shaka yoyote na mambo mengine ya msingi kama hayo.

Jambo la msingi ni kufahamu kwanza. Udaifu kwangu mimi ni nini. Udaifu ambo ninao mimi labda kwa mfano. Udaifu wakushindo kusamehe watu. Mtu akikosea simsamehi. Kumsamehe kwangu nimpaka nionge nae au niende nikaonge kwa viongozi wangu tuya jadili. Kwa mfano, mtu anajua kabisa ni wajibu wake kufanya usafi, na ni sehemu na majukumu ambao tumepeana kazini, lakini kila ikifika zami yake ya hafanya usafi, mimi udhaifu wangu pia ni kuto kumsamehe mpaka aje hafanye ule usafi. Kwa iyo namna bora ambayo mi nashugulikia huu udhaifu wangu wa kuto kusamehe, ni kuakikisha kila mtu anafanya wajibu wake, kila mtu anawajibika kwa hile kazi yake. Ndo namna pekee ambayo naeza mimi nikamsamehe huyo mtu na tukendelea na mazugumzo. Akishindwa kufanya hivyo, inamaanisha kwamba hii kazi imemshinda. Inabidi uongozi utafute mtu muingine ambaye atakuja kusaidia suala zima la kufanya usafi. Inapofika mda wa kufanya usafi, mtu huyo anafanya usafi bila usumbufu. Tuchukulie mfano mwingine katika masuala haya haya ya usafi. Mepanga kwamba sabu tunachangia ofisi, basi kila mmoja atakuwa anaoa pesa kiasi flani, mathalani shilingi elfu kumi, kila mwezi kwa ajili ya kulipa mtu wa kufanya usafi. Halafu mwenzenu anakuwa hawezi kulipia zile gharama. Anakazi zake nyingine, anazoingiza pesa huku lakini anakuamisha kazi za ofisi usika. Hivo basi ni ngumu kumsamehe mtu huyo mpaka pale atakapo ajibika eitha kuachia ofisi hii ama kutoa pesa ofisi iendelee kufanyiwa usafi mara kwa mara na kuondoa hali ya uchafu.

Mimi binafsi, barua pepe ninangoja mara zisizo pungua tano kwa siku. Kutegemea na maeneo mbalimbali ambayo nimekuwa nikiomba miradi, nimekuwa nikiomba kazi. Nasubiria zile siku ambazo amesema ndo siku za mwisho za kupokea majibu. Nikiona kwamba majibu yanapokelewa siku hii. Basi nakuwa na uhakika kwa siku hazitapungua barua pepe tano. Nimejisajili katika mitandao mbalimbali, taasisi mbalimbali za kimataifa. Hivyo kuna kuwa kuna taarifa mbalimbali wanazokuwa wakinitumia. Kwa kingereza mnaita promotion, ninajikuta mimi, ninafanya kwa wepesi, ninasubiri hizo email, hizo barua pepe katika hali ambayo kwa siku zisizopungua tano. Zile ambazo ni za muhimu, zinahitaji majibu ya hapo kwa hapo ninajibu kwa wakati na zile ambazo hazihitaji majibu ya papo kwa hapo zinakosa pia sizijibu kwa wakati.

Kwanza unapaswa kufahamu, sio manzaro bali ni mandhari, mandhari kutoka dirishani mwako. Basi, kile ambacho nakiona katika dirisha langu, kinacho wakisi, mwanga wa nje, wakisi mkini nachokiona, ninaona, ninaona mti mrefu sana. Ambao ni mti wa asili, ambao umepandwa mda mrefu. Na mti huu umechanua vizuri sana, na ukizingatia ni wakati wa msimu wa mvua, mti huu una matawi ambayo yamenyoka vizuri, yanoyosaidia upatikanaji wa hali ya hewa nzuri katika eneo hili ambalo mimi ninaishi. Sambamba na hilo, chini yake kuna nyumba, nyumba ambayo sio ndef sana kupanda juu bali ni fupi, imejengwa kwa udongo. Nyumba hiyo ni ya kawaida na haina mtu ambao anaishi katika nyumba hiyo. Lakini pia jambo lingine, muda wa subuhi ni napo amka, huwa napenda kutizama katika mti huo kwani, umeenda sambaba kabisa na machweo. Machweyo ya muda wa asubuhi jua likiwa linachomoza. Basi, ninaona hilo jua linachomoza, ninafurahi. Ninaamka mapema, natizama jua. Ninasaidia mwanga kuingia ndani ya nyumba yangu na inapo tokea, labda kuna kuwa kuna msimu ni wa mvua wingu limetanda kubwa sana. Hua ni ngumu kuona mwanga huo wa jua. Hua hauwezi kuonekana. Lakini pia kwa muda ambao ni wa jioni ni ngumu katika dirisha hili kuona mwanga huo ni ngumu sana kwani mwanga unakuwa umehamia upande wa magharibi ambako jua linazama. Kwa hiyo, nikitaka kuona hali hiyo ya jua likiwa linazama ni nalazimika kutoka nje na kutizama jua linazama vipi na kupata furaha ya kupata mwanga ule na jua lile la jioni. Inafurahisha macho kiasi chake. Lakini pia kwa muda wa mchana huwa jua nikali sana kiasi ambacho katika upande huu wa hili dirisha ukijaribu kutizama ule muda ambao ni wa saa sita mpaka saa nane jua ni kali sana huwezi ukakaa karibu na dirisha hili. Lazima ukatafute sehemu mzuri ya kukaa katika chini ya mti ule ambao tumesema tunauona tukiwa ndani. Tunalitizama lile dirisha. Ninashuka mpaka chini ya ule mti ninakaa kati wa mchana, juwa linakua. Mwanga upepo mwanana unakua unapiga. Nasikia furaha. Hivo ndo ambovo naeza kujibu swali lako hili.

Mimi binafsi ninampenda sana mchezaji wa mpira wa miguu, lakini sio mmoja. Ninampenda huyu mtu anaitwa Mayede. Mayede alikuwa mchezaji mzuri wa timu ya taifa, wa timu ya Yanga, Sport Club hapa Tanzania. Mayede alikuwa akifunga magori mengi na alikuwa akitufurahisha wananchi wa Tanzania ambao tunashabikia timu Yanga youngAfricans. Lakini pia bwana kuna huyu anaitwa Azizi Ki. Hawa ni wachezaji wazuri sana ambaye anapiga mashuti, akipiga mpira mmoja lazima gori linaingia mmoja kwa mmoja. Unaona kabisa kwamba ni mchezaji bora ambaye ameleta tuzo mbalimbali za timu ya young Africans hapa Tanzania. Na ameifanya timu imekuwa ni timu ambayo inashinda mara kwa mara katika mechi za ndani na mechi za nje. Hawa ndo wachezaji bora ambao mimi naweza nikawaelezea katika msimu wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ishirini na mbili mbaka ishirini na nne ishirini na nne ambao nilikuwa nafahamu uwepo wau.

Kazi ambayo mimi binafsi ninaipenda sana ni kazi yangu ya kukusanya taarifa ya kupata takwimu ya vitu mbali mbali. Muda mwingi ninaajiliwa katika makampuni binafsi au taasisi binafsi au taasisi mashirika yasiyo ya kiserikali au kazi ya kiserikali. Tunatumwa kwa ajili ya kufanya kazi ya takwimu. Tunaweka katika takwimu hizi, tunaweza tukawa tunaingiza katika mifumo ya teknolojia, mfano mifumo ya Kobo Collect, ambao kwa lugha sanifu ya kiswahili, bado hajipatikana. Ama tunaingiza katika mfumo wa Excel, ambao wanakua wametulekeza, ama tunakuwa tunakusanya katika taarifa hizi kwa kuziandika katika kuzichapa katika makaratasi, hizi kazi ambayo nimekuwa nikiipenda sana. Kazi ya kwenda kuchukua taarifa mbalimbali kwenye jamii. Ni kazi ya ambayo nimekuwa nikiipenda sana na nimekuwa nikiifanya kwa muda takribani miaka mitano. Ni kazi ya ambayo imenifanya mimi nimeweza kuhishi vizuri sana, kupata kipato cha uhakika, kula vizuri, kuvaa vizuri na kulala vizuri. Hivyo basi, hii kazi ninaithamini sana. Na kwa wakati mwingi, nimekuwa nikipata hii kazi mfululizo kwa mwezi mzima, mfano, inaweza ikawa ni mwezi huu. Wa kwanza, nimefanya kila wiki, nimefanya kazi ndani ya siku tano, katika taasisi fulani, nikalipwa, kipato changu kizuri, kikaniwezesha kula, kikaniwezesha kuvaa, na kila kitu. Ama nikapea mkataba wa miezi mitatu, ama nikafanya ndani ya miezi mitatu mara moja na nikalipwa kiasi kizuri sana. Tumekuwa tukitembelea maeneo ya kambini, kambi za wakimbizi, maeneo ya mashuleni, maeneo ya nyumba za ibada, maeneo ya taasisi za serikali. Tumekuwa tukienda kupata taarifa mbali mbali. Hivyo basi hii kazi ninaithamini na nitaendelea kuithamini katika maisha yangu kwa sababu ndo inayonifanya mimi nipate kula.

Kuhusu tathmini ya kazi au upimaji wa kuhusu kazi ambayo nakuwa nimeifanya, ninajiona nipo vizuri sana. Nipo vizuri sana na matokeo yangu huwa yapo chanya, watu wanakua wakinufa, waki, wanaonipatia kazi wanafurahi. Na najipima, najihisi vema kwa sababu mara baada ya kupewa kazi huwa nikiambiwa rudi. Kwa sababu watu wengi pia hua wanafeli. Pale ambapo wanakwambia kufanya kazi hawawezi kurudi. Tukifanya kazi muhula wa kwanza muhula wa pili narudishwa peke yangu. Kwahiyo katika kujitathmini najiona kabisa utendaji kazi wangu ni bora na uliokuwa mkubwa na wenye kiwango sifa za hali ya juu zilizokuwa njema. Ndiyo maana kiongozi yeyote yule ambaye nafanya nae kazi, ananipenda na anahakikisha nimerudi kufanya kazi na yeye.

Mimi binafsi ninapenda kutembea sana katika mbuga za wanyama. Ninapotembea katika mbuga za wanyama, ninafurahi sana, ninajiona kwamba mwili wangu unapumua, ninajiona kwamba ninavuta hali ya hewa nzuri, kumbuka ya kwamba kule katika mbuga za wanyama, hakuna shughuli za kibinadamu. Hivyo kuna kwa kuna hali ya utulivu sana, ambayo mtu ukiwa katika mazingira yale unajisikia ni mtu uliokuwa bora sana na mwenye utulivu. Mimi ninapenda sana kutembea maeneo ambayo ni ya asili maeneo ambayo yana mbuga kwa nyama maeneo ambayo ni ya wafugaji maeneo ambayo ni ya kilimo tu huko kuna miti, mashamba ni maeneo nipendwa sana.

Kumbu kumbu nzuri, ninayoikumbuka. Ilikuwa ni kuenda kuiba mapera katika mashamba ya watu. Unajua, mimi binafsi nimesoma shule ya kijijini, shule ya msingi. Kwa hiyo kule hakuna kula, nakaa masaa nane, kumi bila kula chakula. Kuwa kilichokuwa kikini vutia zaidi. Ikifika muda wa mapumziko, mimi na rafiki zangu, tunaenda kwenye mashamba ya watu, tunaangua mapera, tunakula na mwisho wa siku sio vibaya kwa sababu ni kijijini unakuta matunda ni mengi yanaharibika porini kuwa kama sisi tusipoenda kukula matunda hayo basi matunda hayo ya likuwa ya naliwa na watu wengine au yalikuwa yanaharibia na liwa na wadudu wanyama pori, kwa hiyo ilikuwa ni vyema sisi tunavyoenda pia, tunakula tukimaliza kukula, tunarudi shule. Muda wa pumziko unakuwa pita, tunarudi shule, tunaingia darasani, tunasoma. Hizo ni nyakati bora, ambazo mimi nazikumbuka sana.

Binafsi, ninapenda kula maeneo ya hoteli zizokuwa nzuri. Migehawa ambazo ni kisasa. Migehawa ambao wanapika chakula kizuri na chakula cha asili. Ninapenda kula kwa wingi. Kwa hapa kibondo, eneo ambalo mimi ninapenda kula panaitwa kwa shekhe. Shekhe yusufu, ni hoteli ambayo anapika chakula kizuuri, lakini pia chakula cha bei rahisi. Hiva basi nisehemu ambayo kama nina shilingi elfu moja yangu, shilingi elfu mbili yangu, naenda kula chakula lakini kwa utuliu na moyo wangu unafurahi.

Mazingira ya kazi mara nyingi yanakuwa mazuri kama kuna usafi wa hali ya juu unaofanyika. Kama choo cha ofisi au kwa lugha nyingine tunaita maliwato au kwa lugha nyingine tunaita msalani. Mazingira haya yanapokuwa masafi. Basi kila mtu hupenda eneo lile na kupenda kukaa muda wote kufanya kazi bila kikwazo chochote.

Mimi binafsi, ninakipawa cha kuongea. Kipawa cha kuongea ni nacho kikubwa sana. Ukinipa nafasi ya kuongea, ukanipa muda pia ni jiandae. Ninaweza kuongea na kuifanya hadhira. Ikavutika na kile ninacho kifanya na hadhira ikapenda. Kazi yangu nayoifanya.

Mimi binafsi, kwa sasa ni ngumu kupata magazeti, kwanza hela kwenda kununua gazeti naona ni kubwa. Ninapendelea zaidi kusoma habari mtandaoni. Na kwa hapa Tanzania, chombo cha habari pekee ambacho ninapenda kusoma taarifa zake ni Clouds fm au sahemu nyingine inatwa Ayo Tv ambao yeye hua anatoa pia na magazeti, anayaelezea, anatoa taarifa mbali mbali. Zinanzo endelea katika jamii ya wa Tanzania. Hizo ndo sehemu pekee ambazo, mimi binafsi ninapenda kusoma taarifa. Kwanza niviyanzo vya uhakika, taarifa zake siyo za uongo. Kwa hiyo taarifa yote inayoendelea Tanzania, au nchi jirani, au duniani, ninaipata katika vyanzo hivo vikuu viwili. Clouds FM na IOTV. Nashukuru sana.

Njia ambazo zinanifanya mimi kupumzika kwa utulivu, njia ya kwanza ni kufunga simu. Mimi ninafunga simu, ninazima simu, ninaiweka mbali na mimi. Ninapata kuelewa naenda nyumbani kwangu, nafunga simu, napumzika. Nikishafanya hivo, nakuwa sina kitu chochote kinachonisumbua akilini. Natizama, labda kama ni maji ya kunywa nakunywa, baada ya hapo, mimi naeza kupumzika. Ni kalala bila kusumbuka na mtu yoyote. Au nikatuliza akili tu bila kuhitaji mazungumzo na mtu yoyote. Hizo ndo njia rahisi kwangu mimi.

Ndiyo, mimi ninapenda muziki wa jadi na kwa hapa kwetu, mkoa wa Kigoma, tunauita muziki wa muyewe, umuyewe. Ambao muziki huu tunafunga kanga kiunoni, tunavaa cheni. Katika miguu, tunashika na fimbo mkononi, tunaanza kukata kiuno kutika kutika, tunazungusha kiuno au kwa mtindo mwingine tunaruka. Kwa ni muziki wa jadi wa mboni na naupenda sana kuliko muziki yote ile.

Mimi binafsi ni napenda maua na nakumbuka kipindi tupo wadogo tulikuwa kuna sehemu kuna maua mengi ya asili ambayo kwa tunaenda kuyachukua tunayapanda manyumbani. Yanastawi, unapafika pali hatika mazingira yale unakuta hali ya ukidiani, hali ya unjano unjano kwa mbali mazingira mazuri, unafurahi, harufu za kunukia. Napenda sana maua rose kama unayafahamu, maua ambaye yamekua ni mazuri sana au maua kitenge.

Hapana, mimi binafsi sipendi kuchora kitu cha aina yoyote. Iwe kuchora tattoo, iwe kupaka hina, iwe kupaka rangi kwenye kucha, mimi sipendi. Ni mtu ambao ninapenda asili yangu. Asili yangu mimi naipenda sana. Hivyo sivutiki na mtu anayechora maua, au kuchora rangi, au kupaka nini hiyo, kuchora tattoo, au kupaka piko.

Mimi binafsi ninapenda muziki wa bongo flavor. Huu muziki wa bongo flavor umewekwa sokoni na mwana mdada anaitwa Lady JD. Lady JD. Amekuwa ni msanii wa muda mrefu sana katika jamii yetu ya kiTanzania. Lady JD ameweza kusaidia sana ajira kwa vijana wanaocheza katika muziki wake huo. Lakini pia anaimba mimbo ambayo ni ya asili, mimbo ya heshima, mimbo ambayo haina hatoki nje maadili ya mtanzania.

Mimi binafsi, ninafua nguo mara tatu kwa wiki, siku ya jumanne, siku ya alhamisi na siku ya jumamosi, kwa sababu sipendi kukaa na nguo chafu nyumbani kwangu, sipendi kabisa, nahisi harufu mbaya, hivo napenda nguo zifuliwe kwa wiki mara tatu.

Mimi binafsi ninapenda mchezowa kuruka kamba. Kuruka kamba ni mchezo ambaona upenda sana. Ni mchezo ambao ni mazoezi kwangu. Unanifanya na ondokana na stressi. Ni mchezo ambaouna nifanya pata utulivu. Na kufikiria kiundani zaidi kwa haraka na kupata majibu kwa wepesi.

Mimi binafsi ningependa kujifunza zaidi kuhusu matumizi mazuri yaki mtandao. Ujuzi tofauti unohusiana na matumizi mazuri ya mtandao mfano namna ya kupata pesa kupitia njia za mtandao. Ni vitu ambavo ni vya muhimu sana ambavo ni kijifunza kujifahamu sehemu tofauti progiramu tofauti tofauti ambazo zinatoa ujuzi huo ni tafurahi sana.

Mara nyingi pale ambapo nina mgogoro na mtu, huwa najishusha, nakuwa mtu wa kwanza kuenda kuomba msamaha ili tuweze kusameheana na kupata nafasi ya kuweza kuongea kwa utulivu. Ninakuwa mtu mwenye nidhamu ili mtu yule apate nafasi ya kuweza kuongea na mimi vizuri.

Hehee, ndiyo, ninapenda sana kunywa maziwa, na ninakunywa maziwa fresh, katika eneo ambalo nipo, maziwa freshi yanapatikana kwa wingi, lita moja na nusu ninainua kwa shilingi elfu mbili mia tano, ambayo ni sasawa na dola moja ya kimarekani.

Sera ya kampuni ambayo naipenda sana ni sera ya rasilimali watu, ni sera ambayo umeelezea kiundani namna gani mtu anaajiriwa kwa sifa zipi na mambo gani ambayo pia akiyafanya atapelekea yeye kuachishwa kazi. Hivo ni sera ya muhimu sana, ambayo kila kampuni au taasisi inapaswa kuwa nayo.

Jambo la msingi ambalo mimi nafanya ili kulinda mazingira labda yasi haribike ni kuhakikisha kwamba nazuia kukata miti na kuhamasisha watu kupanda miti. Ikitokea nimekukuta umekata mti, uwe na kibali maalum kutoka serikalini hivo ndo njia bora linalofanya mimi kulinda mazingira.

Mimi binafsi napenda kufanya kazi katika mazingira ya mjini kwa sababu moja. Mazingira ya mjini ni mazingira ambayo kila kitu unachokitaji utakipata kwa wakati maalum. Usafiri unapatikana, chochote kile ukienda sokoni utakikuta, tofauti na mazingira ya kijijini ambayo usafiri ni wataabu, mtandao ni wataabu na kila kitu ni chataabu.

Wakati wa jua kali, mimi binafsi nashukuru mwenyezi mungu ninafanya kazi za ofisini. Na maeneo ambayo ninafanya kazi hakuna kelele, hakuna, kuna upatikanaji wa miti mingi. Kwa hiyo hata wakati wa jua kali, ile hali ya joto hauiskii. Kwa hiyo najikuta kwamba muda wote nipo huru, hali tulivu, na ninapata raha katika mazingira ninayofanya kazi.

Kwa kiasi chake, napenda kujaribu vyakula vipya, lakini sio kila sehemu. Kuna maeneo ambayo nikienda, chakula kipya mimi siwezi kujaribu. Mfano, nchi za kigeni, ambao huenda wakawa na vyakula wanavyokula, haviendani na taratibu na mila ninazotoka mimi. Mfano, China, wanakula chura, mimi siwezi chura, siezi kula chura, lakini China wanakula chura. Kwa hiyo nakuqa makini sana, maeneo na tofauti tofauti nayoenda.

Hili swali kwa kweli nimenishtua kidogo, lakini kwa siku mimi natumia masaa matano mtandaoni. Ambayo kwa kweli nimekuja kuyapima nikakuta hayana manufaa kwani hayaniingizi kipato. Nahitaji kutafuta njia mbalimbali za kunifanya nipate kipato kupitia mtandao.

Mimi kwa sasa siyo mpenzi kabisa wa kusoma magazeti ila ninasoma taarifa yoyote ile inayoendelea hapa nchini kupitia ukurasa wa Millard Ayo ambaye unapatika na katika mtandao wa Instagram. Huko ninapata taarifa zote kwa uhakika na kwa ufasaha bila taabu yoyote.

Mimi binafsi, katika masomo yangu mimi nimesomea ualimu, ualimu masomo ya biashara. Lakini baada ya kufika katika soko la ajira na kutafuta maisha, nilijikuta naenda moja kwa moja kwenye kazi za ukusanyaji takwimu ambazo tunazita data enumerator. Au kwa maana nyingine research assistant, au kwa maana nyingine monitoring and evaluation, ambazo ni taathmini na upimaji. Hivo basi, ninauzoefu huko mkubwa sana ndipo sehemu ambyo ninajendeleza siku hadi siku. Mara napopata furusa najiendeleza sehemu hiyo.

Ndio, mimi binafsi nimesoma katika shule ambayo ina chuo kikuu kinakaribiana na ziwa Victoria hapa Tanzania. Kwa hivo nilikua kila mara kwa mara naenda kununua dagaa wa kula huko mwaloni lakini pia siku za mwisho wa wiki naenda kutembea na marafiki zangu. Kwa upande wa huku kwetu kijijini shule za msingi, tumekaa katika sehemu za mito katika kila upande tulikua tunatoka kuna mto. Katika kila kijiji kuna mto usiopungua mmoja mpaka mitano. Kwa hivyo ni kwa kila mara unaona mito, unatembelea huko, sehemu za uoto wa asili.

Mara nyingi ninapokuwa na mpenzi wangu natumia muda mwingi kucheza na mpenzi wangu. Tunakuwa na michezo tofauti, tunaruka kamba, tunabebana, tunapata kufurahi pamoja. Lakini pia tunakimbizana, kitu ambacho nakipenda zaidi hicho, cha kukimbizana na tunafurahi sana.

Mimi binafsi ninapenda kuenda madukani siku ya jumatano na siku ya jumamosi kwani ndio siku za soko, siku za gulio, gu-li-o, siku ambazo watu wanauza vitu kwa bei rahisi. Kwa hivo naandaa pesa yangu naenda kununua vitu vyote vya msingi kwa bei rahisi, katika soko la gulio ambako ndo huko madukani.

Kwa muda huu ambao marafiki, kwa muda huu mimi binafsi, marafiki wapya nawapata kutokana na kazi ninazozifanya. Kama mtu yeyote yupo katika kitengo cha kazi za takwimu na upimaji, kazi za kusanya data, kazi za mashirika, ni mtu ambaye ninafanya naye urafiki kwa hali ya haraka kwa sababu najua kabisa lazima atakuwa na fursa ambazo zinaendana na mimi.

Mimi binafsi ninapenda hali ya hewa mchanganyiko. Hali isiokuwa ya baridi, hali isiokuwa ya joto. Mfano mzuri, hali ya hewa ya mkoo wa kiTanzania ni hali iliyokuwa nzuri. Kuna jua, kuna baridi, kwa hiyo kunakuwa kuna mchanganyiko, mtu unaishi kwa usalama bila madhara yoyote.

Mara nyingi huwa natumia mwamvuli. Kama jua kali ni kali sana natumia mwamvuli. Na kwa maeneo kama Dar Es Salaam ambayo sio rahisi kutumia mwamvuli. Najitahidi sana kuepukana na mizunguko ambayo inapatikana wakati wa jua. Hasa muda kuanzia saa sita mchana mpaka saa kumi na moja. Najitahidi nisiwe mwenye kutembea. Nakaa nyumbani au sehemu kwa utulivu nikisubiri jua liondoke.

Naboresha pipi michakato ya kazi. Labda katika swala nzima la kuomba kazi najitahidi kuwa ni mwenye kuzingatia vigezo na masharti. Ukiambiwa unapoenda kazini nenda umevaa vizuri kuenda kuomba kazi. Nenda umevaa vizuri au kama ni kuandika CV andika CV iliyokuwa nzuri ambayo atakapokuwa anaisoma au mifumo ya kimitandao itakapukua inachuja watu katika kupima nani anafaa na nani hafai. Inichaguwe mimi. Kwani hiyo ndo namna bora ambayo mimi ninajiboresha kata kutafuta kazi ambazo nazifanya. Na kuwa muangalifu sana ninapoenda katika ushindanishi na watu nifanye vizuri.

Hapana, mimi sivai saa, japokuwa, napenda sana nina poona watu wengine wanavaa saa. Lakini pia kwa huko mbeleni, mimi nitaanza kuvaa saa, nikipata pesa ya kununua saa nzuri, zenye mvuto, saa za goldi za dhahabu, nitaanza kuvaa saa.

Mara nyingi mchana, mimi binafsi ninapenda kula ugali na nyama. Kama nimekosa ugali na nyama, ninatafuta mchicha, au Chinese, au mboga za sukumawiki, ninaweza kupika na kula. Napata kufurahi sana moyo wangu.

Kwa kweli, haiwezekani. Kwa dunia au jamii ambayo tupo sasa hivi, ni ngumu kuishi bila teknolojia. Lazima utakuwa na maisha ya kimasikini sana. Hivo najitahidi kuwa ni mtu ambaye ninaishi kwa teknolojia. Kuzingatia vitu vinavyoitajika la teknolojia. Simu kuwa na mitandao ya kijamii ambayo inachukua mtandao kwa wepesi.

Mda mwingi mimi natizama video kwa tika mtandao wa YouTube. Mtandao wa YouTube sijajua kuhusu gharama zake na namna ambavo zinamaliza MB lakini mtandao ambao ukihitaji video kwa wepesi unazipata na kwa haraka sana bila kikwazo chochote.

Kwa sasa, jamii ninayoishi, ninaihamasisha sana. Hasa vijana na wanawake kuwepukana na ngono nzembe. Ngono inayopelekea maradhi naogopa sana. Hivyo naakisha kwamba vijana tunahamasisha, wepukana na ngono nzembe. Ambao inaeza kupelekea maambukizi ya maradhi ya ukimwi.

Ndiyo, ninapenda kuenda pwani. Mfano wa pwani, twazungumzia mkoa gani huu. Mkoa wa pwani, Tazania kuna mkoa unaitwa pwani. Lakini pia muda huo huo, kwenda maeneo ambayo nazunguka ukanda wa bahari ya hindi, maeneo yote hayo ni maeneo ya pwani. Ni maeneo mazuri sana.

Mazingira ambayo mimi nimekuwa nikiyapenda na nimewahi kuyaona ni mazuri sana ni mazingira ya mkoa wa Arusha. Ambao ni mazingira ya meozungukwa na ukijani wa hali ya juu. Mazingira ambayo ni masafi hewa nzuri ukiwa hapo unajiona kabisa upo peponi, unafurahi maisha yako.

Mara nyingi muda wa asubuhi ninapendelea zaidi kunywa chai. Chai ni kinywaji ambacho nakipenda sana. Chai ni kinywaji ambacho nikikikosa nadhani nitakonda. Ni kinywaji ambacho lazima nikifika asubuhi kabla sijatoka jumbani, ninywe chai, ndo niweze kutoka. Hivo basi chai ninaipenda sana. Chai ya mchai chai. Kuna majani yanaitwa mchaichai ambao tunayachanganya, tunapika. Inakua chai tamu sana.

Nguvu yangu mimi kazini ni ushirikiano, ninahakikisha kwamba ninashirikisha watu kazi zangu, ili kazi tunazozifanya ziwe na matokeo mazuri, lakini pia ninahakikisha kwamba tunashirikiana, tunasaidizana, ili kazi yetu liwezi kuwa nzuri na zinye matokeo mazuri.

Nimewahi kupokea zawadi ya gari. Gari ya aina ya harrier. Niliipenda sana. Na ambao alinipatia nilimpenda sana. Kwani alinirahisishia zoezi zima la kusafiri kutoka eneo moja kwenda nyingine. Ninapokuwa na safari ya ghafla, siteseki wala sihangaiki. Ninaweka mafuta na kucheki gari kama ni safi, salama, halina mapungufu yoyote, kisha kuondoka ninapoelekea. Kwenda sehemu ambayo ninaihitaji.

Tabia ambayo inanichukiza kutoka kwa watu mbali mbali wanaonizunguka. Tabia ya wizi. Tabia ya kuiba. Tabia ya kuchukua kitu ambacho sio cha kwako. Ni tabia inayo nikira sana. Tabia ya kuchukua kitu cha mtu bila kumtaarifu. Ni tabia mbaya sana. Na ni tabia inayochukiza sana mimi. Tabia ya kuchukua kitu unaficha. Unafanya watu waweze kuchukiana. Manake unashindwa kuelewa aliochukua kitu hiko ni nani. Una hukumu kila mtu ni mwizi kumbe kuna mtu mmoja tu ndio mwizi. Inapelekea mvurugano katika eneo la kazi.

Nina hitaji zaidi kujifunza ujuzi wa kutumia mitandao na kueza kuuza bidha mtandaoni au kuweza kupata kazi za mtandaoni ambazo zitanirahisishia kupata kipato cha uhakika ili niondokane na umaskini namna ya kutumia akili mnemba ili niweze kunufaika na soko la kimtandao la kidunia.

Je, umewahi kununua tiketi, tiketi za tukio, tiketi za kuhuduria tukio fulani, mfano tukio la mpira, au tukio la mbio za mwenge, au michezo mbalimbali katika jamii, ndiyo, nimewahi kununua, na nimewahi kununua tiketi za kuhuduria mpira, timu ya mpira, ambayo tulikuwa tunanunua tiketi moja, shilingi elfu hamsini.

Hapana, mimi binafsi sijawahi kujifunza kupiga gita, wala sijawahi kupenda kupiga gita, sio kitu ambacho nimewai kukipenda katika maisha yangu, wala simpendelezi wa kwenda katika maeneo ambayo watu wanapiga gita, sipendelei vitu hivyo. Labda kama itakua ni mara ya kwanza, nikiamua kwenda.

Mimi binapsi napendelea baridi, lakini sio baridi kali sana baridi la wastani. Joto linaniathiri kiafya, linaniumisa sana. Lina nifanya na pauka mwili, nakunyo maji sana nakosa amani muda wote.

Jukumu la kusimamia usafi nikiwa kazini ninalipenda sana. Kuhakikisha kwamba, kila kipengele hapa ofisini ni kisafi. Tukija maliwato au msalani kwa mara nyingine ni kusafi. Ofisi tunazo kaa kuhakikisha hakuna vumbi ni safi. Tukienda kila sehemu ukumbini ni pasafi. Sehemu ya chakula ni safi. Mimi nafurahi sana. Na ninapenda sana jukumu hilo.

Mimi napenda mvua kwa sababu ifuatayo. Mvua inasaidia kwa wakulima kupata uhakika, wa kulima na kupata mazao. Kwa hivo, sisi ambao tunaishi maisha ya mazingira ya vijijini. Ni muhimu mvua kunyesha ili kusaidia mazao kupatikana ili kuepusha njaa katika msimu wa kiangazi, katika ngazi ya kijiji, wilaya, mkoa na hata taifa.

Siku ya kuzaliwa ni siku muhimu sana katika maisha ya kwangu. Ni siku ambayo ikifika naipenda naifurahia. Kwanza kabla ya yote naiandalia mazingira sahihi. Hatika miezi mitatu kabla najipanga kwa ajili ya kuisherehekea kununua keki, vinywaji na watu wangu wa karibu. Napenda siku hiyo kula keki ya chokoleti, napenda kunya juisi ya rozera. Napenda pia kupokea zawadi kutoka kwa wapendanao wanaonipenda. Napenda pia.

Baada ya kuwa mradi umepatikana mpya ofisini, mfano katika mashirika. Cha kwanza ni kuhakikisha tunapata taarifa sahihi ya kule ambako tunaenda kufanya mradi huo, mfano kwenye jamii husika. Je, jamii hiyo tunapeleka mradi wa maji. Tunaenda kufanya, kuangalia hatua za awali, maji yanahitajika kwa kiasi gani. Je, muda huu tunapoenda kupeleka huduma hiyo, maji yatakuwa kiasi gani, mpaka mradi unakamilika maji yatakuwa kiasi gani kwa hiyo tunaweza kwenda sehemu husika katika jamii kuona kile tunachokipeleka kinahitaji kwa kiasi kinahitajika na wanajamii kwa kiasi gani na kinaweza kikaleta manufaa gani kwa wananchi wa jamii hiyo.

Ninapotaka kustarehe, ninahakikisha kwamba, kila ninacho kihitaji, nina pesa ya kutosha kwa ajili ya kufanya starehe hizo. Ninajizuia na kutaka starehe ilihali sina pesa za kufanya starehe. Starehe inahitaji fedha.

Kwa kweli, kwenda hospitali inategemeana. Kwa mfano kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano, sijaienda hospitali ata mara moja. Lakini kwa mwaka wa elfu mbili ishirini na nne nilikuwa na maradhi ya kifua, niliweza kwenda hospitali. Zahidi ya mara tano, kwa ajili ya vipimo na kuchukua dawa.

Hakuna kinywaji chochote cha baridi ambacho mimi ninakipenda au kukipendelea. Kwani, nikinyaw kitu cha baridi, kifua kinasumbua, maradhi ya kifua yananisumbua. Kwa hiyo ninajitahidi sana kuepukana na kinywaji chochote kile cha baridi.

Mimi ninapenda kusoma vitabu vinavyozungumzia mambo ya haki za watoto. Haki za watoto ili nipate maarifa ya kutosha ya kuifundisha jamii yangu namna bora ya kulinda na kutunza haki za mtoto.

Kabla ya kulala, ninasoma Kurani. Nikishasoma Kurani ndipo ninalala. Ninakuwa ninaamini kabisa kwamba usiku wangu utakuwa ni mzuri wenye ulinzi wa hali ya juu. Sitovamiwa na majinamizi, wala sitovamiwa na wachawi, wala sitoenda kuanga huko. Nitakuwa salama.

Mimi ninapenda kutumia chai, chai ambayo inatengenezwa na majani ya mchai chai, lakini pia na viungo mfano wa karafu au iliki. Ninapenda sana, lakini kahawa, mimi sio mpenzi hata kidogo.

Mfano mzuri wa chombo cha muziki ambacho mimi na kifahamu ni gitaa. Lakini kiuhalisia mimi sipendi kabisa gitaa. Na sipendi maeneo ambayo gitaa au vinanda vyovyote vile vya muziki vinapigwa. Naona ni makelele tu nakereka sana.

Muziki ninao sikiliza mara nyingi ni muziki wa aina ya jadi. Umuyewe, tunaoita huku kwetu umuyewe. Ni muziki ambao unaongea sana kuhusu maadili ya mwanamke wakitanzania, ya mwanamke wakiha, mwanamke wa kigoma. Na namna ambavo anapaswa kuishi katika maisha yake yote. Ni mziki mzuri sana wenye maadili.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama aina ya ngombe. Kufuga mnyama aina ya ngombe, ngombe wa kienyeji. Ambao ni ngombe kwa kweli wamekua na faida kubwa sana kwangu. Kwanza faida ya kupata maziwa, ambao nilikuwa nauza, lakini pia na mimi mwenyewe nilikuwa na kunywa maziwa kila siku. Hivyo afya yangu iliimarika.

Mimi binafsi ninapenda zaidi juisi ya parachichi na strawberry. Napenda sana juisi hiyo. Nikinywa najisikia vizuri sana. Ninaipenda mno kwani yanisaidia moyo wangu unakuwa mzuri. Mwili wangu pia unanawiri.

Katika maisha yangu ya kila siku, kitu ambacho nimejifunza kama hekima, nimejifunza hekima au busara ya kuwa mkimya. Ya kujifunza kuwa mkimya, hata katika nyakati zilizojaa maumivu, nimejifunza kuwa mkimya, mkimya wa hali ya juu.

Wakati wa siku ambao mimi nafanya kazi vizuri ni wakati wa asubuhi, wakati wa machweo, saa kumi na mbili pale, mpaka saa mbili kamili nikifanya kazi, nafanya kazi kwa utulivu wa hali ya juu. Na mambo yangu na kile kitu ambacho nakifanya kinafanyika katika hali ya ufanisi na kinaleta matokeo makubwa sana.

Leo nimeweza kuamka saa kumi na moja na nusu asubuhi, nika jianda na swala ya asubuhi, nika fanya ibada kwa mda wa dakika kumi na tano, nikaingia bafuni, nikaoga, nikapiga mswaki, nikavaa nguo, nika kaa kwenye kiti na meza, nikaanza kuandika proposal, baada ya kuandika proposal ya kutuma kwa fadhili ambalo niandiko mradi. Mida ya saa mbili na nusu, nikachemisha chai, chai nimekunywa, baada ya kunywa na mkate ambayo nilinunua siku ya jana. Basi, saa tatu kamili nikaamka, nikaenda sehemu yenye internet kwa ajili ya kuendelea kutafuta fursa za mtandaoni.

Harufu, harufu ambayo nimekuwa nikipenda sana ni harufu ambayo ya kitu chochote ambayo inaendana na tunda la strawberry. Ikitokea laba nimepika keki, lazima niweke ladha ya strawberry. Ikitokea nimetengeneza juisi, lazima ni hakikishe nimetengeneza juisi yenye ladha ya strawberry kwa sababu tu naipenda ile harufu inanivutia sana.

Kampuni ambayo naiamini ni kampuni inayoitwa Plet-I. Plet-AI ambayo inasimamiwa na dada mmoja anaitwa Janet carolyne Kitsovu. Ambaye anatoa maswala yanayohusiana na mlo chakula. Chakula chakula ambacho kinalishe. Ukiamka asubuhi we huwa unakula vipi. Kwa hiyo, ile plate ya AI inaonesha ni kampuni ambayo inakuelekeza asubuhi utumie nini, mchana nini ili kulinda afya yako.

Mimi binafsi ninapendelea zaidi kuvaa sketi. Kwa sababu mimi ni mtoto wa kike. Lakini pia sketi hizi zuni ambazo zimetengenezwa kutoka kiwandani moja kwa moja. Kwani zinakuwa zimetumia nyuzi nzuri, vitambaa vizuri, lastiki zake pia zinakuwa ni nzuri. Kwa hata ukivaa, nionikana ni nguo ya mtu ambaye ana hadhi. Flani hadhi ya mtu mwenye pesa, hadhi ya mtu anaejipenda na vitu kama hivyo.

Mimi ninapenda sana wanyama ambao wanaishi katika mazingira ya jamii. Wanyama wakufugwa, tunasema wanyama wakufugwa. Mfano ngombe, mbuzi, kondoo, ehe, punda. Ni wanyama ambao wanakuwa kwa kweli hawana kelele nyingi. Wapo wachache mfano wa mbwa, wanao mbwa, unakuta wanasumbua, wanangata. Lakini mimi mbwa sio kipa umbele changu. Napenda sana mbuzi, mwombe, vitu abmvyo vinafaida na mimi, nasio hasara.

Eh, kwa kweli, mimi binafsi napenda hasa wakati wa jua kwa mfano. Kuna hizi kapero, una tembea maineo ambayo kuna ukanda wa jua mfano da reslamu au zanziba. Na kazi zako ni za kutembeza uji au kutembeza nguo. Huwezi katembea bila kuweka kitu kichwani cha kuzuia jua kwa sababu ngozi itaharibika. Hivu mimi napenda kuva kufia kwa sababu hizo.

Mimi binafsi napenda kula chakula kisicho na mafuta kwa maana nyingine ni chakula ya mchemsho. Mfano, kama ni muhogo, napenda muhogo wa kuchemsha. Nikiezekana zaidi kuweka nyanya, kitunguu na karanga nafurahi sana chakula hicho.

Wakati wa mapumziko kazini, muda mwingi ni muda ambao mnapaswa kuenda kula. Muda mnapaswa kuenda kula. Kwa mfano, tunapewa nusu saa kwa ajili ya kula. Napomaliza kula, kablaa nusu saa haijaisha. Nahakikisha natizama simu kama kuna watu wa muhimu amboa wamenitafuta. Kisha najibu simu hizo, kisha narudi katika majukumu yangu ya kila, ya siku nzima kama yanaponielekeza.

Hapana sinunui vitu kwa kutumia simu, bali naenda sehemu husika ambao vitu vinauzwa, kama ninapesa mkononi, matumizi ya ana kwa ana, nanunua vitu hivo, narudi nyumbani, lakini matumizi ya kutumia simu au kupigia simu mtu aniletee bidhaa nyumbani, mimi siyapendi.

Ninavyojilinda kutokana vitisho vya mitandao, ni kuhakikisha taarifa zangu hasa nywila za kuingia katika kila aina ya mtandao ni nazilinda na siwezi kuchangia na mtu yeyote. Inakua ni siri yangu mimi mwenyewe. Hii inapelekea kuwa salama na kuto kutakana na changamoto yoyote ya kimtandao.

Ndiyo, mimi ni mtu ninayependa kuamka mapema. Kwani ukiamka mapema, kazi zako unazifanya kwa ufanisi mkubwa sana. Na zinawahi kufanikiwa. Na hata kila siku tunashauriwa kuamka mapema ili kupanga ratiba zetu vizuri. Ili siku iishe vizuri. Kwa kuhakikisha kila lengo tumelolipanga, liweze kukamilika.

Mimi binafsi, ninapenda paka kuliko mbwa, paka hana kelele, paka anasaidia kulinda, anasaidia nyumba wadudu wadogo wanakuwa hawaezi kuvamia pale nyumbani. Nampenda sana pia hana gharama kumuendesha, kumfuga.

Mimi nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu, baba yangu na mama yangu, bado wapo hai, na hata bibi yangu mzaa baba na bibi yangu mzaa mama, wote wapo hai, wote tunawasiliana, tunapigiana simu, tunajuliana hali. Pahali ambapo nakuwa na kitu cha kuwapatia kama zawadi, ninawapatia na hivyo upendo yetu huongezeka.

Mimi ningependa kutembelea mji wa Florida. Eneo la Jacksonville Jacksonville ningependa kutembea eneo hilo ili niweze kujifunza historia ya mji huo ili niweze kupata kuwahadithia watoto wangu au ndugu zangu wa karibu h.

Study muhimu wa kazi yangu ni kuandika nyaraka mbalimbali lakini pia kukopi tarifa muhimu au kuchukua takwimu na kuzifadhi katika kifaa kinachoitwa Excel. Hii ni kazi ni studi muhimu ambao niliyo nayo na ambayo inanisaidia zaidi kuweza kutekeleza majukumu yangu ya kila siku.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo kutoka utotoni ni kumbukumbu ya baba yangu mpendwa kunipenda, kunitunza, kunihifadhi, kunipa kila nachokihitaji, kile ambacho kiko nje ya uwezo wake ananiambia mwanangu hapa sina uwezo naomba univumilie. Kuwa ni kumbukumbu nzuri ya kupata malezi yaliyokuwa mazuri kutoka kwa mzazi wangu.

Ndyo nimewahi kushindana mashindano ya mpira wa netiball. Mpira wa kikapu kwa watoto wa kike ambao tulikuwa tunafanya shule ya msingi. Na niliibuka kuwa mshindi katika mashindano hayo. Timu ambayo nilikuwa na cheza nayo. Timu ya shule ya uhuru na timu ya shule ya mabamba. Timu ya shule ya mabamba tulifunga magoli thelathini kwa magoli kumi. Hivo sisi tulikuwa washindi.

Ushauri ambao ninaweza kumpa mtu mwingine ni kuhakikisha kwamba anajitahidi ujuzi wote unao husiana na akili mnemba. Anaozingatia. Ajifunze kama ni ku tengeneza picha mbali mbali ilikuweza kumsaidia kuongeza kipato chake na kuongeza ufanisi katika kazi za kimtandao.

Mimi napenda zaidi kupata t-shirt kwa sababu t-shirt inakuwa imekaa vizuri haina kola kola yake sio kubwa sana kwa hiyo unaweza kavalia nguo yoyote ile napenda zaidi kuvaa t-shirt badala ya shirt shirt inapendeza zaidi wanaume.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati najitahidi jambo la msingi kueka malengo kwamba kazi hii natakiwa nimalize kwa mda gani. Hivo, kitu ambacho hakihusiani na kazi hiyo kwa muda huo, sikifanyi, mfano nikisema hii kazi inatakiwa ikamilike ndani ya masaa mawili. Jambo lolote lile ambalo litatokea ndani ya masaa hayo mawili, sitoenda kulifanya, paka nimalize kazi ambayo nilipanga mimi mwenyewe kuifanya.

Simu yangu ni naitumia zaidi kwa mawasiliano na kupashana taarifa kutoka kwa mtu mmoja kuenda mtu mwingine. Lakini pia katika makundi ya WhatsApp nahakikisha na pata taarifa sahihi za namna ambavo naeza kupata fursa za kuniingizia fedha na kipato cha kuweza kujikimu katika maisha yangu ya kila siku.

Naomba kuelezea kuhusu kahawa. Hapana naomba kuelezea kuhusu chai. Mimi nimpenzi wa chai. Na chai, napoipika nahakikisha chai ile, nimewekea viungo visivyo pungua vitatu. Hapa kwangu nahakikisha mchai chai upo. Lakini pia ninahakikisha kuna karafuu, iriki, na tangawizi kwa mbaali na changanyia. Hii ni kinywa asubuhi na kunywa na vitumbua, au mayai, ninajisikia vizuri sana. Hivo, ninapenda kila ninapo amka asubuhi kuandaa vitu hivi na kula, niweze kuwa na amani.

Malengu nilionayo kwenye kazi yangu. Nikuakisha kwamba kazi ninayoifanya inanilipa kwa kipato kizuri. Yani kazi ninayoifanya kila siku. Au mkataba ninaopewa kufanya kazi. Kuakikisha mkataba huo, unanipa kipato ambacho kitanifanya niishi vizuri. Hiyo ndo kazi ambayo ndo malengu wa kazi ninayofanya mimi. Tofauti na hapo, siwezi kuendelea na kazi hiyo.

Mimi ninapenda kuvaa nguo za stara ambazo zinahifadhi mwili wangu. Ninapenda kufunika kwa mfano kama ni gauni au ni sketi iwe ndefu mpaka katika kiwiko cha mguu. Kama ni shati au blouse au tisheti basi iweze kufika katika kiwiko cha mkono. Ili niweze kukua vizuri. Kama ni shati au tisheti isinibane maziwa yakawa yakionekana. Ndiyo nguo ambazo mimi napenda. Lakini pia napenda kufunika kichwa changu, kueka mtandio, kwa ajili ya kuzifadhi nywele zangu. Either zisipate vumbi, hivo, au kwa sisi waislam tunapaswa kuwa na nguo na tufunike nywele zetu. Ni kitu ambacho kinalazimishwa sana kifanyike.

Ndiyo, ninapenda kulima bustani, hasa hasa ya mboga mboga. Bustani ya kabiji, mchicha, vitunguu, nyanya. Hii inasaidia hasa katika mazingira ya nyumbani. Unakuwa uwezi kukosa kitu mboga ya kupika kwa ajili ya chakula cha familia. Inasaidia sana. Lakini pia, ni njia moja wapo ya kupata kipato kidogo kidogo katika jamii ambayo unaishi. Mtu anakuja kununua mchicha fungu a mia mbili au mchicha fungu la mia tano. Kwangu mimi ni jambo la msingi na nalima pia.

Mimi kwa muda mwingi napigia picha, tuseme kwa wiki napigia picha mara tano au kumi kutegemena na eneo ambalo nipo. Ikitokea kwamba, kuna seminar nimehudhuria sehemu, basi ninapiga picha mara nyingi na ikitokea kamba hakuna seminar basi nakuwa napigia picha katika mazingira machache tu.

Mimi sipendi kuzungumuza kuhusu siasa. Siyasa sizipendi kabisa. Kwa sababu siasa, hasa katika nchi zetu wizi za Afrika, ni jambo ambalo kwa kweli ni chanzo cha vurugu. Chanzo cha uvunjifu wa amani. Sio haki. Siasa kwa huku kwetu Afrika, sio haki. Kwa hiyo, mimi siipendi kabisa. Na wala sipendi kuzungumuzia kabisa.

Ripoti za kazi ni naziandaa kwa kuandaa kitu kinachoitwa zana ya kutolea taarifa. Kwa mfano kwa ni mfumo maalum unaokuwa umeandaliwa ofisini kwa ajili. Kwamba ukifika, unatoa taarifa ya kazi namna gani ambavyo umefanya kazi, changamoto gani, mafanikio, na vitu vingine ambavyo unafikiria vikifanyika vitaboresha zaidi. Hivo ndio ambavyo mimi naandaa ripoti ya kazi na kuiwakilisha kwa kiongozi wangu, kuiwasilisha kwa kiongozi wangu.

Hapana, mimi sipendi kuvaa vipuli. Hata puwa yangu sijaitoga kwa hiyo siwezi kuvaa vipuli. Na hata vile vipuli ambavo siyo lazima utoge, bado pia mimi sipendi. Kwa hiyo siyo kitu ambacho nakipenda kabisa. Ningekua napenda, ningetoga puwa yangu kwa ajili ya kufanya urembo na kunifanya nipendeze zaidi.

Mimi napenda kinywaji cha chai. Kinywaji aina ya cha. Kinywaji aina chai nakipenda sana. Kwa sababu kinanisaidia kunichangamsha utumbo. Hasa pale ninapoamka asubuhi. Najisikia raha sana napokunywa chai. Kwa hiyo kinywaji cha chai nakipenda sana na nakithamini mno. Na kila nikiamka asubuhi lazima ninywe chai. Wakati wa baridi lazima nipike chai ninywe. Na kitafuniwa changu pendwa huwa ni mihogo au scones. Ndio ambavyo mimi napenda kutumia kwa ajili ya kunywa chai. Kunywa chai, tumekua tukinywa chai kuanzia tupo wadogo. Tumekuta ni utaratibu wa familia. Kwa hiyo, hata baada ya hivo mimi napenda tu. Kitu nachokipenda sana.

Jambo la msingi kuhusu muda ni kwamba muda unapaswa kuheshimika mno. Na nina uthamini sana hasa nikiwa kazini. Kwa sababu usipo utumia muda vizuri. Utajikuta kazi ambazo umepewa hujazikamilisha na utapata hasara. Utapata utahangaika kwani utakuwa umeshindwa kufanya wajibu wako.

Kwanza, mimi na familia yangu napenda kutumia muda vizuri sana hasa kata kujadili maswala mbalimbali ya kifamilia yanayopelekea kuitunza familia au uimara wa familia. Hasa, hasa muda wa kula chakula, tunandaa chakula kizuri cha familia, basi tunapata kujadili maswala naohusu familia. Ama tukiwa tunawasa, tunaenda kutembelea ndugu zetu, tunakua tumeungana pamoja, tunaenda kutembelea ndugu zetu. Hayo dio mambo M-sing, ninauafai.

Wakati wa baridi kali, cha kwanza ni najitahidi sana kunywa chai, mara kwa mara, lakini pia kuvaa nguo ambazo ni nzito, zinazo zuia baridi, mfano koti au jaketi, kuvaa suruali, au tracksuti, na vaa kwa jili ya kunisaidia kuondoa baridi. Lakini pia mara chache huwa nafanya mazoezi ya kukimbia, au ya kuruka kamba, ili kuondoa baridi.

Mwakampya na nausherehekea kwa kuwa nyumbani, kupika chakula kizuri, napenda sana kupika pilau, pilau na nyama ya kuku, naalika majirani, na watoto, tunakula, tunafurahi, tunasaza, wenye kufungasha wanafungasha. Imradi tu kila mtu anapata kufurahi kwa kuwa kwa kuingia mwakampya.

Faragha yangu mtandaoni. Nailinda kwa kutokuchangia nywila. Nywila. Kwa mara nyingine. Tunaita password kwa kizungu. Nywila. Nywila ya simu yangu mimi. Najitahidi kutokuchangia na mtu. Kwani mtu akiijua. Anaweza akaingia kwenye mtandao kwenye kwenye faragha zangu wakatizama yanayoendelea. Lakini mimi naitahidi kuilinda nywila. Kuilinda nywila kunasaidia mimi kutokuharibikiwa. Kuto kudukua mtandao wangu. Either mtandao wote wa Instagram, youtube, au facebook. Nakuwa nipo salama kabisa. Kwani mtu akidukua mtandao, anaweza akanitumia taarifa mbaya kwenye ukurasa wangu wa mtandao, mimi nikaonekana ni mbaya. Kumbe ni mtu ndo kafanya kitu kiko kibaya. Kuwa unjitahidi sana. Kuwa msiri. Na najitahidi sana kuto ku kujibu watu vibaya katika mitandao kijamii. Naifanya mitandao ya kijamii kuwa ni sehemu salama.

Na wasiliana vipi nafanyakazi wenzangu na tumia simu kupiga kwa kawaida lakini mawasiliana ambayo ni ya muhimu sana ni ambao yana hitajipia kufanyi wajibu mkubwa wakuweta matokeo chanya zaidi tunatumia email kutuma taarifa ili mtu waone uzito wa jambo.

Napenda zaidi mboga ya sukuma wiki. Mboga ya sukuma wiki ni mboga nzuri sana. Ukipika ukachanganya na karanga au ukaweka nazi, ni mboga ambayo ni tamu sana, ukala na ugali. Ehe ukaweka na ugali pale na matunda unapata tu kula kwa kupenda unafurahi sana chakula iko.

Mimi napenda ugali. Ugali ndio chakula changu kipendwa sana. Ambacho nikila mara kwa mara. Kama unanibadilishia mboga. Basi ninafurahi. Ninakula kwa kukipenda na kukithamini. Tofauti na wali. Wali mimi hapana. Hata ukinipa kwa wiki mara moja. Sito laumu.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Na tamasha hilo la muziki, ilikuwa bado niko mdogo. Eeh, mtoto wa shule ya msingi. Ambapo, kina ay, waliwai kufika. Ehee. Kuna uyu dudubaya, afandesele. Watu waliweza kuja na kijijini kwetu. Ehee. Tukafika hapo tamasha la mziki. Tukaweza kuburudika. Na kila mtu akafurahi. Kisha tukarudi manyumbani.

Nashirikiana na jamii yangu vizuri, hasa katika mbambo mambo mbali mbali, mfano katika sherehe, sherehe za harusi, sherehe za mahafali ya watoto wa dalasa la saba au hudato cha nne, lakini pia inapotokea misiba, inapotokea changamoto mbalimbali za kijamii, huwa ninaweza kushiriki vizuri sana.

Kinachonipa motisha kazini ni bosi wangu mzuri. Kiongozi wangu ambao mimi ndio ninatoa taarifa kwake za kazi zangu au ambao ameniajiri ni kiongozi mzuri sana. Ni kiongozi ambaye hana tabia mbaya. Ni kiongozi anayemsikiliza kila mtu. Ni kiongozi anayedhamini wafanya kazi wake. Ni kiongozi ambaye ukiwa na changamoto anaitatua. Hivo, ni kitu kitu kichonifanya mimi niendelee kuwa katika kazi ninayoifanya.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu. Katika upande wa kulia, ninaishi na mwalimu wa shule ya msingi. Upande wa kushoto wa nyumba ninayoka, ninaishi na mfanyi kazi wa benki ambaye ana roho nzuri sana. Upande wa kaskazini, tunaishi na mkulima wa mazao. Na upande wa kusini, tunaishi na mfanyi biashara ndogo ndogo za sokoni kama nyanya, vitungu. Wote ni majirani zangu wema.

Uzoefu wa kazi ya kuongea na watu vizuri na kuweka mazungumzo ya mara kwa mara bila kusubiri ukiwa na changamoto ndio umtafute mtu. Yaani nasalimiana na watu hata pale ambapo siwahitaji au sihitaji huduma zao. Huwa inapelekea hata kazi zangu zinakuwa ni nyepesi na zinafanyika vizuri.